Napenda kusikiliza hip hop, hip hop ama rnb. Kwanza za chris brown zinakuanga poa sana. Hizo hizo ukisikiza hata unasikianga siku yako ikiwa kwanza unaamka morning unasikiza hizo ngoma unasikianga tu siku yako itakua poa ama rnb.

Napenda skuma. Kama mwanaume ujua ukikula skuma inasaidia mwili sana. Inakusaidia mwili, inasaidia hata inaongeza damu kwa mwili. Inakupatia vitamins. Skuma ujua skuma uwezi kula pekee yake una kulana ugali So ukikulana ugali bado unapata nguvu kwa mwili.

Napenda kuvaa kofia kofia inakuzuia kwa jua kufia bado kama ujanyoa nyuele kuna vile uwanga inasaidia ukae msafi kidogo. Kwanza kama nyuele yako inangavi baya kofia kusaidia ukae msafi kama kuna jua inakuzuhia yo muangaza kupita kwa macho yako.

Nikiwa mdogo enzi zetu tulikuwa ni zile enzi hakukuwanga na hizi vitu kama kulikuwa tu na redio. Mambo na hizi computer hazikuwanga mingi tulikuwa tunacheza tu mpira marafiki wangu walikuwa wengi nilikuwa mtu wa watu. Ilikuwa maalum juu tulikuwa tunapatana tunato tulikuwa tunatoka hapo hadi masaa ya usiku saa mbili usiku unapata mamako anakukujia kwa kiwanja unahisi vipi kukumbuka mambo hayon okay nasikianga vizuri nasikianga vizuri.

Tunda langu la kupendeza napenda kukula Taitanga papai. Papai inakuanga mzuri kwa mwili. Kuna kuanga na papai na maembe. Hizo zoto kukula kwanza kama unajenga mwili itasaidia sana. Inakusaidia takupata muscles nini hizo vitu zoto.

Kama ni kulinda mazingira kama ni takataka unazika mahali pazuri ama unazizika kwa mchanga ama unazichoma zingine unaezachoma zingine unaezapatia hawa wanyama kama ngurue kama chakula chakula zingine kisha maliza kupika kuna chakula huwanga inabaki izo mabaki sa patia mtu kitu kama ngurue hiyo chakula juu chakula ikifika kwa mazingira huwanga inaharibu mazingira.

Muda wangu wa bure nautumia vipi? Muda wangu wa bure na utumia kufanya zoezi, kusikiliza ngoma, kutisama filamu, ama kufanya kazi zangu, ama kuongea na watu, kusaidia maskini, na kutazama mpira.

Napenda kununuwa nini zaidi, napenda kununuwa manguo ama viatu, napenda kufaa vizuri, napenda kununukia vizuri, napenda bado kununuwa chakula, na kujichunga tu, napenda kujichunga, na napenda kusaidia watu, kama ni kusaidia watu na wanunulia chakula na hizo vitu.

Yoga nimewaifanya. Nimewaifanya yoga nikiwa kambi. Kuna wakati nilikuwa kambi ya jeshi, nikafanya yoga kidoko ni ilikuwa poa. Inasaidia ata mwili, inasaidia akili, unasikia umechangamuka, kama ulikuwa na mawazo, mawazo inatulia. Yoga ni muhimu watu wafanye yoga.